Kazini, changamotulo kuu ninazo kutana nazo ni ukosefu wa raslimali muhimu kama vifaa vya kisasa na kitaarifa sahihi kwa wakati. Pia, kuna ucheleweshaji wa maamuzi kutoka kwa viongozi wa juu, jambo linalo athiri kasi ya utekelezaji na majukumu. Wakati mwngine, kuna changamoto ya mawasiliano kati ya idara mbalimbali, hasa pale ambapo kila mmoja anazingatia malengo yake binafsi badala ya malengo ya pamoja. Ili kukabiliana na changamoto hizi, nimejifunza kutumia ratiba madhubuti, kueka vipaumbele na kuhimiza mawasiliano ya wazi na ya heshima. Pia, ninapenda kuchukua nafasi ya kuongoza pale panapo itajika kwa kuhakikisha kila mtu anajua wajibu wake na muda wakutekeleza. Hii imenisaidia kuboreshe utendaji na kupunguza migogoro kazini.

Mchezo ninaoupenda zaidi ni mpira wa miguu. Kwanza, ni mchezo unaohitaji nidhamu ya hali ya juu, mazoezi ya mara kwa mara na uwezo wa kushirikiana na wachezaji wengine. Hii inanisaidia kukuza uongozi, uvumilivu na mawasiliano bora. Mambo ambayo ni muhimu pia kazini na katika maisha ya kila siku. Pili, mpira wa miguu hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo baada ya kazi. Kunipa nguvu mpya na kunikumbusha umuhimu wa kushindana kwa heshima. Ninapocheza au kutazama mechi hasa za chelsea nahisi furaha na motisha ya kuendelea kujituma kwa hivyo, mpira wa miguu si tu burudani, bali ni sehemu ya maisha yangu ya nidhamu na maendeleo.

Ni nalinda faraga yangu mtandaoni kwa kutumia mbinu katha za kiusalama. Kwanza, natumia maneno siri yenye nguvu na tofauti kwa kila akaunti na siifadhi kwenye simu. Pili, naepuka kubofya viungo visivyo eleweka au kutumia taarifa binafsi kwa watu nisio wajua. Tatu, ninatumia VPN ninapo unganishwa na wifi ya uma ili kulinda data zangu. Pia, huangalia ruhusa za programu kabla ya kuzitumia na ufuta zile zisizo na maana. Kwa njia hizi, najiakikishia usalama na faraga kila ninapokuwa mtandaoni.

Kwangu, jambo muhimu la dini ni maadili yanayojenga tabia njema na mshikamano wa kijamii. Dini hunifundisha kuwa mkweli, mvumulivu na mwenye huruma kwa wengine. Pia hunipa muongozo wa kiroho katika maamuzi yangu ya kila siku na kunikumbusha kuwa maisha ni zaidi ya mali au mafanikio ya nje. Kupitia sala na tafakari napata utulivu wa ndani na nguvu ya kushinda changamoto.

Ninapanga siku yangu kwa kutumia ratiba mathubuti, nikigawa muda kwa kazi muhimu na mapumziko mafupi. Kabla ya kuanza kazi, huandika malengo ya siku na kuyapanga kwa kipa umbele. Pia hutumia mbinu ya pomodoro, ili kuepuka kuchoka na kudumisha umakini. Nimepunguza usumbufu wa kidigitali kwa kuzima arifa zisizo za lazima, na kuwakikisha mazingira yangu ya kazi ni safi na tulivu. Kwa njia hizi naweza kuongeza uzalishaji bila kuchoka haraka.

Ndiyo, ninapenda kupiga chombo cha muziki kwa sababu hunipa utulivu wa kiakili na furaha ya ndani. Muziki ni njia ya kujieleza bila maneno na unapopiga chombo kama kinanda au gitaa, unahisi kama unazungumza kwa hisia. Ingawa sii mtaalamu, ninajifunza kidogo kidogo nyumbani. Hasa wakati wa mapumuziko, kupiga muziki hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunipa msukumo na ubunifu.

Ninapendelea viatu vya michezo ambavyo vina mvuto wa kisasa na vinaendana na mtindo wa maisha wenye nidhamu na harakati nyingi. Viatu vya aina hii hunipa faraja ninapo fanya mazoezi au kutembea kwa muda mrefu. Na pia vinaonekana nadhifu ninapo vaa kazini au mitaani. Nachagua rangi zinazo tulia kama blue au nyeusi ambazo huendana na utulivu wa kiakili na mtazamo wa kitaaluma. Kwangu, viatu si tu mavazi bali ni sehemu ya utambulisho wangu wa kila siku.

Ninachopenda kuhusu shirika langu ni nidhamu ya kazi na mshikamano wa timu. Kila mtu anajua majukumu yake na kuna mawasiliano wazi kati ya viongozi na wafanya kazi. Pia, shirika linadhamini maendeleo ya mtu binafsi kwa kutoa mafunzo na nafasi za kujifunzo. Mazingri ya kazi ni tulivu, yanayo chochea ubunifu na uzalishaji. Hii hunipa motisha ya kufanya kazi kwa bidii na kufikia malengo ya pamoja.

Nashugulikia wateja kwa heshima, uvumilivu na umakini wa hali ya juu. Kila mteja hupewa nafasi ya kueleza mahitaji yake bila kukatishwa. Kisha, ninajitahidi kutoa suluhisho la haraka na sahihi. Pia, huweka mawasiliano wazi na ya kirafiki ili kujenga uwaminifu wa muda mrefu. Ikiwa kuna changamoto, hujitahidi kusikiliza kwa makini na kutafuta suluhisho linalomurudhisha mteja bila kuadhiri kanuni za kazi. Kwangu, mteja si tu mnunuzi bali ni mshirika wa maendeleo.

Hekima kubwa niliyo jifunza maishani ni kwamba mafanikio ya nahitaji nidhamu, subira na kujifunza kila siku. Maisha hayana njia ya mkato. Kila hatua inahitaji juhudi na maamuzi ya busara. Nimegundua kuwa kushindwa si mwisho, bali ni daraja la kuelekea mafanikio. Pia, nimejifunza kuwa kuishi kwa maadili na kujieshimu na pia kuheshimu wengine huleta amani, ya ndani na heshima ya kweli. Hekima ni hii huniongoza katika kazi mahusiano na ndoto zangu.

Ninaweza kuishi siku moja bila teknolojia, lakini itaitaji mpangilio maalumu wa shughuli. Bila simu, kompyuta au interneti, ningejikita katika mambo ya asili kama kusoma vitabu vya karatasi, kufanya mazoezi au kutumia muda na familia. Pia, ningetumia muda huo kutafakari, kuandika kwa mkono na kufanya kazi za mkono kama kupika au kutengeneza kitu. Ingawa teknolojia ni sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku kuishi bila nayo kwa muda mfupi hunisaidia kupata utulivu na kuungana na mazingira ya kweli.

Ninapenda kununua vitu vinavyosaidia uzalishaji na nidhamu ya maisha, kama vifaa vya mazoezi, vitabu vya kujifunza na vifaa vya kazi kama daftari au kalamu bora. Pia napendelea bidhaa zenye ubora wa hali ya juu ambazo hudumu kwa muda mrefu na hutoa dhamani ya halisi kwa pesa. Wakati mwingine hununua viatu vya michezo au mavazi ya mazoezi yanayochochea motisha ya kila siku. Kwangu, kila ununuzi ni uwekezaaji katika maendeleo binafsi.

Napenda kula katika maeneo yenye utulivu, huduma bora na chakula safi chenye ladha ya nyumbani. Mara nyingi huchagua mikahawa ya kiafrika au ya kienyeji ambayo huheshimu mila na mapishi ya asili. Pia napendelea sehemu zilizo na mazingira safi, muziki wa taratibu na nafasi ya kukaa kwa starehe bila kilele nyingi. Kwa mfano, sehemu kama vile vibanda, vya nyama choma au mikahawa ya familia, hutoa uzoefu wakipekee, wa kijamii na kitamaduni.

Ndiyo, nimewahi kutembelea ziwa na mto mara kadhaa. Hasa wakati wa mapumziko ya familia au safari za kujifunza, ziwa Victoria lilinivutia kwa upepo wake wa utulivu na mandhari ya kuvutia. Huku mto tana ukinifundisha kuhusu nguvu ya maji na umuhimu wa vianzo vya maji katika maisha ya kila siku. Kutembelea maeneo haya hunipa nafasi ya kutafakari, kupumzika na kuungana na mazingira ya asili. Pia huchochea shukrani kwa rasilimali za taifa letu.

Ninapenda kuandika kwa sababu hunipa nafasi ya kutafakari kwa kina kabla ya kueleza mawazo yangu. Kupitia maandishi naweza kupanga hoja zangu kwa mpangilio mzuri na kuwasilisha ujumbe kwa usahihi. Hata hivyo, kuongea pia ni muhimu katika hali za kijami au ugongozi. Ambapo sauti na isia huleta ushawishi wa moja kwa moja. Kwa hivyo, nachagua njia kulingana na mazingira, lakini maandishi hunipanguvu ya kujieleza kwa nidamu na umakini.

Michezo ninayopenda katika olimpiki ni mbio fupi za mita miamoja. Napenda mchezo huu kwa sababu unaitaji kasi, nguvu na nidhamu ya hali ya juu. Kile sekundi ni muhimu na ushindi huamuliwa kwa tofauti ndogo sana. Nakumbuka mashindano ya olimpiki ya mwaka wa elfu mbili na kumi na mbili ambapo Usain Bolt alitawala kwa kasi ya ajabu. Ilikuwa ni msisimko wa kipeke kutazama wakati wa olimpiki uhisi mushikamano wa dunia na motisha ya kibinafsi ya kujitahidi zaidi katika maisha yangu ya kila siku.

Ninajenga mahusiano na wafayakazi wengine kwa kutumia mawasiliano ya wazi, heshima na ushirikiano wa kweli. Kwanza, huwasikiliza kwa makini na kuthamini maoni yao bila kuwakatiza. Pili, hujitahidi kusaidia pale wanapohitaji msaada wa kitaaluma au kijamii. Pia huonyesha shukrani kwa juhudi zao na kushiriki mafanikio kwa pamoja. Kwa njia hizi, tunajenga mazingira ya kazi yenye mshikamano, ufanisi na furaha.

Kwa kawaida, kusubiri kwenye mstari, huitaji nidhamu na subira. Ingawa si jambo la kufraisha ni mejifunza kutumia muda huo kutafakari au kupanga shuguli zangu za siku. Wakati muingine, utumia muda huo kusoma ujumbe mfupi au kuandika mawazo muhimu kwenye daftari. Pia, ujaribu kuwa mtulivu na kuepuka kulalamika kwa sababu najua kila mtu yuko pale kwa sababu malumu. Nidhamu ya kusubiri kwa heshima uenyesha utu na ustaharabu.

Mchezaji bora wa mpira wa kikapu kwangu ni Lebron James namkubali kwa sababu ya nidhamu yake, uongozi ndani ya uwanja na uwezo wa kubadilisha matokeo ya mechi kwa juhudi binafsi. Nakumbuka mechi ya fainali ya NBA mwaka wa elfu mbili na kumi na sita aa, aliposaidia Cleveland kushinda dhidi ya Golden State Warriors. Ilikuwa ni onyesho la ujasiri na uwezo wa hali ya juu. Ana ujuzi wa kupiga pasi sahihi, kufunga kwa nguvu na kutetea kwa akili. Ninapomwona akicheza nahisi msukumo wa kujitahidi zaidi katika maisha yangu binafsi.

Najitunza kwa kueka nidhamu katika ratiba yangu ya kila siku kuamka mapema kufanya kazi ya mwili na kula chakula chenye afya. Pia huandika mawazo yangu kwenye daftari ili kufuatilia maendeleo na kujidhamini. Ninapunguza matumizi ya teknolojia isio ya lazima na hutenga muda wa kutafakari kimya kimya. Kwa upande wa kiakili, usoma vitabu vya kujenga maarifa na kuepuka mazingira yenye msongo wa mawazo. Kujitunza kwangu ni mchanganyiko wa mwili, akili na roho.

Ninapenda mfumo wa Android kwa sababu unaniipa uhuru wa kubadilisha mipangilio kutumia programu mbalimbali na kuunganisha na huduma za ndani kama mpesa kwa urahisi. Pia simu nyingi za Android zinapatikana kwa bei tofauti. Hivyo ni rahisi kuchagua kulingana na bajeti na maitaji. Mfumo huu uniruhusu kufanya kazi zangu za kila siku kwa ufanisi, kuwasiliana na kusimamia kampeni za mtandaoni bila vikwazo.

Ndio, napenda kuendesha baiskeli kwa sababu ni njia nzuri ya kujitunza kiafya na kupunguza msongo wa mawazo. Huendesha asubuhi au jioni, nikipitia mitaa tulivu au barabara za kijijini. Baiskeli, hunipa uhuru wa kuchunguza mazingira kupumua hewa safi na kutafakari kwa utulivu. Pia ni njia rafiki kwa mazingira na husaidia kupunguza gharama za usafiri. Kwa ujumla, kwendesha baiskeli ni sehemu ya mtindo wangu wa maisha wenye nidhamu na ufanisi.

Napenda kufanya mambo yenye kujenga na kufuraisha nikiwa na marafiki zangu. Mara nyingi, tunakutana kwa mazoezi ya pamoja, tunacheza mpira, au tunafanya matembezi ya kijami. Pia tunapenda kushirikiana, mawazo kuhusu biashara, teknolojia, au maendeleo binafsi. Wakati mwingine tunacheka, tunakumbushana matukio ya zamani, na tunasaidiana katika changamoto za maisha. Kwangu, urafiki ni nafasi ya kujifunza, kuamasika na kujenga mshikamano wa kweli.

Napenda kutazama mpira wa miguu hasaa mechi za ligi kuu ya uingereza. Timu ninayo shabikia ni Chelsea na kila mechi yao hunipa msisimko wa kipekee. Napenda mchezo huu kwa sababu unahitaji mbinu, kasi na ushirikiano wa hali ya juu. Nakumbuka mechi ya finali ya UEFA mwaka wa elfu mbili na ishirini na moja. Ambapo Chelsea walishinda dhidi ya Manchester City ilikuwa ni furaha isiyo elezeka. Kuangalia mechi nyumbani au na marafiki kwenye kumbi za burudani na wakati wa mchezo huhisi motisha mshikamano na furaha ya kitaifa.

Napenda chai zaidi kuliko kahawa. Chai hunipa utulivu asubuhi na huchangia kuanza siku kwa mpangilio mzuri. Napendelea chai ya rangi na tangawizi au iliki. Hasa, ikitengenezwa kwa maziwa safi. Pia chai ni sehemu ya utamaduni wetu wa kiAfrika. Huleta watu pamoja iwe ni nyumbani, kazini au kwenye vikao vya kijamii. Ingawa kahawa ina ladha yake, mimi huchagua chai kwa sababu ya urahisi wake na athari zake chanya hufa mwili na akili.

Ukindi kwangu ni muda wa kujipanga na kujitunza. Jumamosi huanza kwa mazoezi ya asubuhi, kisha kuandika kwenye daftari langu kuhusu mafanikio na malengo ya wiki iliopita. Baadaye hujishughulisha na kusafisha chumba changu ili kueka mazingira safi na tulivu. Wakati mwingine hutembelea familia au marafiki kwa mazungumzo ya kujenga. Jumapili, hujitenga kwa utulivu, kusoma vitabu, kutafakari na kupanga ratiba ya wiki ijao. Napendelea utulivu kuliko shughuli nyingi kwa sababu hunisaidia kuanza wiki mpya kwa nguvu na mpangilio.

Zoeya nzuri nilio jenga ni kuandika kila siku kwenye daftari langu la maendeleo. Kila asubuhi huandika malengo ya siku na kila jioni utathimini kilichofanyika. Zoeya hili unisaidia kuwa na mpangilio, kujitambua na kuboresha nidhamu yangu ya kazi na maisha. Pia uongeza uwazi wa fikra na kunipa msukumo wa kuendelea kujiboresha. Kwa muda, limekua sehemu ya utambulisho wangu wa kila siku.

Asubuhi zangu huanza kwa kuamka mapema mara nyingi kabla ya saa kumi na mbili. Kwanza, huandika malengo ya siku kwenye daftari langu. Kisha hufanya mazoezi mepesi ya viungo ili kuamsha mwili. Baada ya hapo, hunywa chai ya rangi yenye tangawizi kwa utulivu. Nikitafakari kimya kimya kuhusu majukumu yanayo nisubiri kabla ya kuondoka. Huhakikisha chumba kimepangwa vizuri na vifaa vyangu vya kazi viko tayari. Asubuhi zangu hunipa nguvu, mpangilio na nidhamu ya kuanza siku kwa msukumo sahihi.

Kumbukubu mzuri niliyonayo ya shule ni siku za mashindano ya michezo. Tulikuwa tukishindana kwa nidhamu, tukishangilia kwa nguvu na tukijifunza kushinda au kushindwa kwa heshima. Pia nakumbuka walimu waliotutia moyo na kutufundisha kwa bidii. Hasa, walipotuandaa kwa mitihani ya kitaifa. Marafiki tuliokuwa nao darasani walileta furaha na mshikamano wa kweli. Shule ilinijenga kiakili, kijamii na kihisia. Ni mahali nilipojifunza nidhamu, uongozi na kujitambua.